Huwa ninasherehekea mwaka mpya vizuri sana. Ninasherehekea mwaka mpya nikiwa na familia yangu, ndugu zangu, watu wangu wa karibu, watu ambao wananionyesho kwamba mimi ni wa muhimu sana. Kwa hiyo huwa nasherehekea mwaka mpya na familia yangu.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia mbali sana, kiuchumi. Ninataka kufika katika sehemu ambayo, nitaweza kuwa na vyanzo vingi vya kimapato. Nitaweza kusimamia biashara yangu na kuweza kuzalisha, lakini pia nitaweza kuwa na biashara yangu binafsi.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine. Ninapokea maoni kutoka kwa wengine. Maoni huwa ninachukulia kama ujumbe ambao ninapewa na watu mbali mbali. Ili kuboresha kitu fulani. Ili kunionya. Au muda mwingine. Ili kunifanya niwebora zaidi. Kwa hiyo maoni ninapokea vizuri sana.

Unashugulikia makosa vipi? Mimi huwa ninashugulikia makosa kwa mba makosa yoyote kazini ni katika sehemu ya kujifunza. Kwa hio ninapofanya kosa kazini kwanza kabisa ninautaharifu uongozi, sehemu nililofanya makosa na namna gani ya kutatua hilo kosa.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi ambao unahusu biashara. Kwa sababu biashara na amini ni inaweza kunipa kipato na ni wakati wowote ninaweza kuanza biashara. Biashara ambayo itaniletea kipato ni nzuri zaidi.

Hapana, mimi sigawanyi taka zangu. Taka zangu zote naziweka sehemu salama na naweka sehemu moja katika mfuko au katika kiroba. Sehemu iliokua nzuri zaidi, sehemu ambayo haijiwezi kuchafua mazingira. Kwa hiyo hapana, mimi huwa sigawanyi taka zangu.

Ninakunywa mara ngapi maji kwa siku. Mimi ninakunywa mara nyingi sana. Nakunywa maji sana kwa sababu naamini maji yanaimarisha mwili, yanaujenga mwili wangu, yanautunza mwili wangu, yanauboresha. Kwa hiyo mimi nakunywa maji mara nyingi sana.

Ninapenda kula wali zaidi kuliko ugali. Mara nyingi ninapenda kula wali maharage, wali maini, wali samaki, wali nyama, wali na choroko, wali na mboga yote. Kwa hiyo mimi napenda wali zaidi kuliko ugali.

Ninatumia muda wangu wabure sana katika kujifunza, katika kujifunza, katika kusoma vitabu, katika kujiboresha, katika kuhakikisha kila siku ninakua bora zaidi, ninakua mtu wakujifunza.

Ningependa kujifunza kitu kipya ambacho ni namna ya kukuza biashara ya genge. Kwa hiyo, napenda sana biashara ya genge na naamini ni biashara ambayo inaweza kuniinua kiuchumi. Kwa hio kitu kipya ninachopenda kujifunza ni biashara.

Mimi napenda sana kusimamia, kuliko kusimamiwa. Kwa sababu binafsi, mimi naamini, mimi ni kiongozi. Nimezaliwa kuwa kiongozi, nimezaliwa kuwa mtu mkubwa, nimezaliwa kuwa mtu ambaye ninaweza kumiliki. Ndiyo maana mimi napenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa.

Somo ambalo nililolipenda shuleni ni somo la kiswahili. Somo la kiswahili ni somo ambalo nililipenda sana shuleni kwa sababu nilijifunza, kwa sababu nilikuwa tayari, kujikosoa, ninapokosea. Kwaiyo somo nililipenda zaidi ni kiswahili.

Muziki ambao ninausikiliza zaidi mara nyingi ni muziki wa bongo flavor. Huu ni muziki ambao unapatikana nchini Tanzania. Ni muziki mzuri, ni muziki ambao unaongelewa kwa lugha ya kiswahili.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu kwanza ni kuweza kusimamia biashara yangu vizuri kwa kuweza kuzalisha. Lakini pia malengo yangu ni kutanua vyanzo vyangu vingine vya mapato zaidi ya kimoja.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi mbalimbali za nyumbani. Kazi za nyumbani kama vile kupika, kuosha vyombu, kufua, kusimamia watoto, kudeki, kupalilia shamba. Hizo ni mojawapo za kazi ambazo ni bora. Kwa hiyo, mimi napenda kufanya kazi za nyumbani.

Unahimiza aje ushirikiano katika timu? Mimi ninahimiza ushirikiano katika timu kwanza kabisa kuwepo na upendo mapenzi. Lakini pia kuwepo na ushirikiano kufanya kazi kwa kutegemeana. Lakini pia ninahakikisha katika timu yangu. Tunakuwa na malengo ya kila siku.

Filamu ambazo ninazozipenda ni filamu za kiswahili. Ni filamu nzuri zinaongelewa kwa lugha fasaha, lugha inayoeleweka. Lakini filamu hizo ndani yake zinaweza zikaelimisha, zikaburudisha, zikaonya, zikabeba mandhari nzuri.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya uturuki, hii ni nchi nzuri, ni nchi ambayo inasifika kwa amani, kwa upendo, kwa vijana watanashati, wa vijana bora, lakini inahistoria nyingi sana kwa hiyo ni nchi ambayo ninatamani kutembea.

Kwa kawaida huwa na lala masaa saba. Masaa saba ndiyo masaa ambayo na lala. Yananifanya ni ujenge mwili wangu kwa ajili ya kujiandaa kwa siku ya kesho. Lakini pia yananifanya ni tulize akili na kuniimarisha afya yangu. Kwa hiyo mimi huwa na lala masaa saba siku.

Mkate ambao ninaupenda ni mkate ambao una maziwa, ni mkate ambao umechanganyikana na vanila, una ladha ya vanila, lakini pia ni mkate ambao umeumuka vizuri. Huo mkate wowote ambao una vanila, ninaweza nikanywa kwa chai au maziwa.

Ninawiana vipi kati ya kazi na maisha binafsi? Kwanza ninahakikisha kwamba maisha yangu binafsi hayaathiri kazi yangu na wala kazi yangu hayaathiri maisha yangu binafsi. Kila siku ninapanga ratiba yangu ya nyumbani lakini pia ninapanga ratiba yangu ya kazi.

Mara nyingi ninatumia program za simu, lakini pia ninatumia kompyuta au kompyuta mpakato, hizo ndio vifaa na program ninazozitumia. Lakini pia ninatumia program za kuboresha maendeleo yangu binafsi.

Ndiyo, ninapenda na ninapendelea kuvaa kofia. Ili kuimarisha utanashati wangu, kuimarisha mwonekano wangu, vinanisaidia kuonekana vizuri, kama mwanamke, ninaejiweza na ninaejiamini. Kwa hiyo ndiyo, ninapenda kuvaa kofia.

Mfumo wa simu ambao ninaupenda ni mfumo wa kuhifazi kumbukumbu za mapato wa kila siku. Katika simu yangu kuna mfumo ambao nimeudukua. Mfumo huu unaweza kunifanya ni kaandika mapato na matumizi yangu binafsi na pia mapato na matumizi ya kazi.